Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha na kunisaidia kupumzika. Hasa ninapoimba nyimbo ninazo penda kama za injili. Pia ni njia nzuri ya kujieleza na kuinua hisia. Hata kama ni kwa ajili ya burudani tu.

Kwa kawaida, napenda kwenda sinema mara chache. Labda mara moja kwa mwezi au kila baada ya miezi kadhaa kulingana na muda na filamu zinazotoka. Huwa naenda pale ninapokuwa na filamu nzuri, ninayotamani kuiona, au ninapotaka kubadilisha mazingira na kupumzika.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa njia katha muhimu, kwanza natumia nyuila kali tofauti kwa akaunti zangu zote, na pale inapowezekana na weka udhibitishaji wa hatua mbili. Pili, nakua mwangalifu na taarifa ninazo shiriki hasa kwenye mitandao ya kijami.